Niliamka saa kumi na dakika arubaini asubuhi na kitu nilichofanya asubuhi baada ya kuamka ni kuchukua simu kuangalia saa na ujumbe kisha nikanawa uso ili nijiamke vizuri Tukiangalia katika chakula cha asubuhi nilikunywa chai ya maziwa na kula mkate na mayai nilivyo anza siku nilijiaanda taratibu nikapanga mambo ya kufanya siku hio kisha nikaanza kazi yangu kupitia kompyuta nilivyo jisikia subuhi, nilijisikia mtulivu lakini mwenye mawazo nikiwa na matumaini kwamba siku itakuwa nzuri na inye tija Santi.